Je, umekuwa amka asubui ukataka kujua kilicho tokea duniani usiku wa jana? Je, umuwai kujiuliza nitovuti au apipi ni sahihi zaidi ya kupata habari? Na je, ni kwa nini unachagua kusoma? Habari mtandaoni badala ya gazetini au televisheni? Unasomea wapi habari mtandaoni? Na ni kwa nini? Habari mtandaoni zimekua sehemu muhimu ya maisha yetu ya kila siku. Leo, watu wengi hawatumii magazeti pekee au televisheni? Bali utumia simu zao, kompyuta au tablet kupata taarifa. Hii ni kwa sababu mtandao unatoa habari kwa haraka kwa urahisi na mara nyingi bure. Mitandao ya kijamii kama vile Facebook, Twitter au X, Instagram na TikTok watu upata habari kwa urahisi hapa. Mfano mtu anaweza kuona taarifa za moja kwa moja kuhusu michezo siyasa au matukio ya kijamii kuuku akipata maoni ya watu ingini pia. Tovuti za habari kama BBC, CNN, Al Jazeera, The Guardian au gazeti za hapa nyumbani kama Delineation na Standard watu upata taarifa sahihi na za kina. Kwa mfano mtu anaye penda kusoma kuhuusu uchumi au maswala ya dunia ata enda moja kwa moja kwenye tovuti hizi kupata habari za kina. Apps za simu kwa mfano, apps za habari kama NTV app, citizen app au Google News zinatua taarifa kwa haraka na zinao. Weza kueka alamu, ambazo ni notification za tukio muhimu. Hii inarahisisha kushika taarifa kwa wakati. Sasa hebu tuangalie sababu zinazo fanya watu wasome habari mtandaoni. Moja ni uharaka na upatika naaji. Habari mtandaoni zinapatikana mara moja tu, tukio linapo tokea. Kwa mfano, tukio la soka la kimataifa linaeza patikana leki kachache bada ya mechi kuisha. Pili, upatikanaji wa aina nyingi za habari. Unaeza kusoma, kuona video, kusikiliza podcast au hata kushiriki maoni. Hii inafanya habari kuwa haishi tu kwenye kurasa za magazeti. Tatu, kueka alama na kupata taarifa maalumu. Unaeza kufuata mada au mtu fulani ili kupata taarifa unazo zipenda piki. Mfano, mtu anayependa teknolojia atapata habari za simu, kompyuta au AI moja kwa moja kwenye app yake. Pia, habari mtandaoni inatupa ushirikiano. Tunaweza kuongelea na marafiki na watu kutoka sehemu mbalimbali, kubadilisha na mawazo na kuelewa matukio kutoka mitazamo tofauti. Lakini ni muhimu pia kukumbuka changamoto, habari mtandaoni zinaeza kuwa sahihi au si sahihi. Hivyo ni lazima tuwe makini, tukatambue vianzo vihabari na tusilete uaminifu bila kuchunguza. Kwa mfano, wakati wa uchaguzi, taarifa zisizo sahihi zinaeza kuenezo mtandaoni kwa hivyo kusomea kutoka vianzo vinavyoaminika ni muhimu sana. Kwa kweli, mtandao umeleta mapinduzi katika jinsi tunavyo pata habari kwa haraka, kwa urahisi na kwa njia raisi ya kushirikiana. Habari mtandaoni imekua ni sehemu ya maisha yetu ya kila siku. Mwisho, jee, unasomea habari mtandaoni kwa ajili ya burudani, elimu, au uhusiano na watu. Ni vyanzo gani unavyoamini zaidi na ni kwa nini? Na jee, unajua kutofautisha habari sahihi na zisizo sahihi. Kuna kuhakikisha kuwa umesoma vizuri. Tukumbuke kuwa habari mtandaoni si tu burudani. Bali ni zana ya kuelimisha, kuamasisha na kutufanya tuwe raia wa akili na wa kijami asante.

Je, umewahi kuamka asubuhi sana ukajikuta umefurai utulivu wa dunia wakati wengine bado wamelala? Au, umewahi kukaa usiku ukafanya kazi ukahisi akili yako inafanya kazi vizuri zaidi kuliko mchana? Na je, umewahi kujiuliza ni kwa nini baadhi ya watu wanapendelea mapema wengine usiku? Leo ningependa tujulize. Je, wewe ni mtu wa kuamka mapema au usiku? Kwanza kabisa, wacha tuangalia faida za kuamka mapema. Watu wanaopenda kuamka mapema, mara nyingi wanakuwa wanaojiandaa vizuri kwa siku yao. Mfano, mwanafunzi anayeweza kuamka saa kumi na moja asubuhi, kusoma kidogo, kabla ya shule, na kuwa tayari kwa masomo bila haraka. Mfanyikazi anayeamka mapema anaweza kufanya mazoezi, kula chakula cha asubuhi na kuanza kazi akiwa amepumzika. Kuamka mapema kunasaidia pia kupata utulivu wa asubuhi. Wakati dunia bado ni kimya, mawazo yako yakiwa wazi na unaweza kupanga siku yako vizuri. Kwa upande mwingine, wapo wanaopendelea kufanya kazi au kujifunza usiku. Kwa mfano, baadhi ya wanariadha hucheza mazoezi usiku, wanavumba mikakati ya michezo au wanapenda kuandika wazo la ubunifu usiku. Watu hawa mara nyingi wanafanya kazi vizuri wakati mwingine watu wakiwa wamechoka. Ushahidi unaonyesha kuwa baadhi ya wanasayansi na wasanii walikumbuka na kuunda kazi zao bora usiku. Sasa hebu tuangalie sababu zinazofanya mtu awe wa mapema au usiku. Malezi na mazoea. Kwa mfano, mtoto aliyekulia familia inayoongeza nguvu za asubuhi mara nyingi huwa anapenda kuamka mapema. Wengine waliolelewa wakifanya kazi za nyumbani baada ya jioni huwa wanapendelea usiku. Pili, hali ya mwili na akili. Baadhi ya Baadhi ya watu wanajikuta akili yao inafanya kazi vizuri zaidi asubuhi, wengine usiku. Hii inaitwa chromotype katika saikolojia. Tatu, shughuli zinazofanywa mtu anayefanya kazi ya ofisi kawaida anaangalia kuamka mapema, lakini mwanafunzi au msanii anaweza kutumia usiku kufanya kazi za ubunifu. Mfano halisi, mimi binafsi napendelea kuamka mapema. Asubuhi napata nguvu ya kusoma, kupanga siku yangu na kufanya mazoezi kidogo. Nikiwa mapema nahisi dunia ni changu na ninaweza kufanikisha mambo kwa utulivu. Wengine wapo wanaopendelea usiku. Mfano kaka yangu, hupenda kusoma usiku kwa sababu akili yake hushugulika vizuri zaidi na mawazo yake ni makubwa. Kila chaguo, kama kuamka mapema au usiku, kina faida na changamoto zake. Lakini jambo muhimu ni kujua mwili wako, kufanya vizuri na muda wako na kuheshimu ile njia inayofaa kwako. Mwisho, je wewe ni mtu wa mapema au usiku? Na kwanini unajihisi vizuri zaidi kwa muda huo? Ni faida gani unayopata kwa chaguo lako? Na je, unaweza kutumia mwili wako na akili yako kwa njia bora zaidi kwa kuzingatia muda wako wa kufanya kazi? Tukumbuke kuwa, si muda pekee unaofanya tofauti. Bali, jinsi tunavyoutumia muda huo. Kuamka mapema au usiku ni fursa, si kizuizi na kila mmoja wetu anaweza kufanikisha mambo makubwa ikiwa anatumia muda wake vizuri. Asante.